Ile jambo la muhimu kwangu katika dini ni kumjua Mungu. Na kuwa bila kuangalia watu tabia zao, unamjua Mungu kivyako, unamwabudu kivyako bila kuangalia ama kuona, kuona kama uko na Mungu sana kuliko wengine na pia kupenda watu na kuwachukua na kuwasaidia.

Ndiyo, huwa nanunua vitu nikitumia simu, nanunua sana saa ingine natafuta vitu ninazopenda kwa simu, ikiwa vitu ziko sawa, bei yake ni rahisi kuliko kwenda kwa duka yenyewe, nanunua kutumia simu mara kadhaa kwa mwezi. Kwa hivyo ni kitu, nafanyanga mara kadhaa kwa mwezi.

Huwa nahifadhi pesa kwa njia kathaa, huwa naweka kwa benki, pia naweka kwa crypto, jina ndio sielewi, na saa ingine naweka kwa nyumba ama kwa simu. So nikona njia tofauti ya kuhifadhi pesa zangu.

Ndoto yangu kubwa ni kukua, mi mwenyewe binafsi nikuwe kikazi, na pia ni kuwe na nyumba yangu, na nyumbani kwangu nikuwe pia na shamba kubwa, niweke wanyama, nikuze chakula mingi, na pia ndoto yangu kubwa ni kuona watoto wangu wamefaulu katika maisha yao, na pia wamesoma venye inastahili.

Ndio, napenda sana kusoma maoni katika mtandaoni ndiyo nijue venye watu wenye wanatumia hiyo kitu venye wame chukulia. Hii inanisaidianga sana nikiwa nataka kitu naona kama kitu ni mzuri ama sio mzuri kulingana maoni yenye nitasoma katika mtandao.

Muda wangu wa bure natumia kwa vitu kadhaa kama saa ingine naweza kuwa natazama filamu saa ingine nasoma vitabu napenda sana kusoma vitabu saa ingine niko kwa shamba yangu na nalima nimeweka mifugo na pia naeza enda niko nje naenda kuongelea na familia pia.

Ile kitu inafanya nicheke, ni kuona mtu mwenye anachekesha watu sana, na pia kuona wanyama wakicheza, na pia naona watoto wangu wakinichekesha, pia wanapenda sana wakinichekesha juu nitacheka, na pia kuona, shukuru mungu, ni mieamuka vizuri, sina shida yeyote.

Ile hali ya hewa napenda, napenda jua kiangazi, linalingana lakini saa ingine napenda kiangazi, hii itanisaidia na kulima ama kuenda kazini bila wasiwasi yoyote na barabara lakini saa ingine naweza penda mvua, juu napanda pia chakula kwa shamba itamea na pia wakati wa mvua kuna pesa, juu chakula itamea na chakula itakuwa bei rahisi sana.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa na soma biblia. Nikimaliza kusoma biblia naomba. Nikisha maliza asa nikiwa kwa kitanda. Nitachukua kitabu yangu. Nianze kusoma. Hadi ule wakati najihisi kulala. Ndiyo nitalala. Hizo ndio vitu tatu. Lazima nifanya kila siku.

Napendelea sana kusoma habari mtandaoni kwa sababu niko na simu yangu kila wakati. So nitasoma mtandaoni bila kushinda natafuta gazeti ama saa ingine nimenyamaza ama nimepumzika. Na niko tu na simu itakuwa raisi kwangu kusoma mtandaoni kuliko kushinda kutafuta gazeti.